Napenda kusoma maoni mtandaoni. Sana sana kwa mtandao wa TikTok. Napenda kujiangalilia venye kunaenda na kenye watu wanasema. Sana sana kwa nchi yangu. Halafu kwa mtandao, kwa mfano mtandao wa X. Napenda kuangalia kwa venye. Ambavyo kila mtu anasema. Na sana sana kuhusu vitu ambazo zinafanyika katika dunia. No.

Kwa siku nawezapiga picha kama mara mbili sana sana mara mbili ama sitaukosa kupiga angalau mara moja. Kwa wiki, kwa wiki utapata nimepiga mara kadha, mara kama kumi hivi, alafu kwa mwezi, kwa mwezi kwa wakati huo simu ishaanza kuniambia umepiga picha mingi, hio ni mzaha tu lakini. Kwa hivyo swali jibu kamili ni nitapiga kwa siku moja nitapiga mara mbili. Kwa wiki nawezapiga mara kumi na kwa mwezi. Kwa mwezi ni kama mara kumi. Kwa wiki nne kwa hivyo mara kama arubaini. Lakini pia yawezakuwa chini na yawezakuwa zaidi. Yalingana na ambacho nimekua nikifanya kwa huo mwezi sana sana. Na ambavyo nimekua nikijisikia na ambavyo venye nimekua nikivaa na na kama nimetoka sana. Nikitoka sana, utanipata napiga picha sana kwa sababu nimevaa vizuri, nakaa vizuri, na ljisikia vizuri. Nikiwa kwa nyumba, si sana nipige picha. Kwa hivo utapata kwa siku, nimepiga mara moja. Lakini pia inalingana wakati mwengine. Wakati mwingine pia nikiwa kwa nyumba na najisikia vizuri, nitapiga kama mara mbili, mara tatu picha kwa siku moja.

Napenda kuandika kwa mkono, kama naandika zile vitu kidogo kidogo, kama naandika kazi ambayo nataka kufanya kwa hiyo siku, nasi maneno mengi ni maneno mawili, matatu. Alafu napenda kuandika kwa kompyuta kama ni vitu ni maneno mingi, ni maneno kama kwa mfano naandika barua kwa mkubwa wangu, ama naandika barua kwa rafiki yangu ama kwa mahali natafuta kazi. Utapata hiyo nataka kuandika na kompyuta. Na napenda kuandika na kompyuta. Lakini haya vitu ndogo ndogo. Kama kuandika kazi kuandika vitu ambazo nafaa kufanya kwa siku, kwa wiki kwa mwezi, ndoto zangu. Naandika sana sana kwa kalamu. Na naandika kwa mkono.

Naam, napenda kunywa maziwa, na nimeanza juzi, nimeanza kupenda maziwa juzi juzi, miaka kaa mbili iliopita, sikuwa napenda maziwa nilikuwa na naisikia haina ladha haina sukari haina chumvi kwa hivo sikua napenda lakini kwa wakati huu napenda maziwa hadi napenda chai ambayo ina maziwa. Naam, chai ni kinywaji ambacho chatengenezwa na maji alafu na maziwa alafu waeza eka majani waeza kosa kueka kwa ivo jibu ni napenda maziwa napenda kunywa maziwa.

Naam, napenda kula samaki, sana tena. Samaki yoyote, samaki mkubwa, au samaki vidagaa, au samaki kidogo kidogo. Na kula samaki wakati wowote, nitakula samaki na chakula chochote, nitakula samaki na wali, nitakula samaki na ugali, nitala samaki na nyingine, nitala samaki ya adi na sukumawiki. Naam kwa ivo napenda kula samaki na sina shida nayo.

Kwa mwezi utapata nimefanya maramoja. Maramoja tu kwa sababu sipendi pia kufanya sana, kuvyolea nywele yangu sana. Kwa sababu inafanya nywele haikai vizuri na wakati mwingine inakatika katika ama inakua sio ngumu vile. Yaani haina hadhi. Kwa hivyo utanipata kwa mwezi nafanya mara moja ama wakati mwingine nafanya kwa mwezi mbili mara moja tu. Inalingana, inalingana na ambavyo mwezi umekua, ama kuna kiangazi, ama kuna baridi. Hayo yote, hayo yote, ni vitu, hizo ndo vitu utapata zina shughulikia, ama zinafanya mara kadhaa ama mara kidogo.

Utanipata nimeenda nyumbani, nyumbani kwa wazazi, nimeenda tu na pumzika sana sana ama nasaidia wazazi kwa mambo ya nyumbani, hayo mambo kidogo kidogo kwenda kwa shamba kulima, kusaidia mzazi ama mama yangu kupika, kutayarisha vitu. Alafu wakati mwingine utanipata pia tumetoka pamoja na wazazi tumeenda kufanya nini, tumeenda kuomba mahali, mahali patulivu, tunajiombea, tunaombea familia, wakati mwingine utapata tumeenda kutembelea watoto wenye hawana wazazi, ama wakati mwingine tu unapata tumeenda kubarizi. Lakini sana sana ni utanipata niko nyumbani. Na hapo ndo nimetulia naam.

Sherehe yangu ya kupendezwa kwa wakati huu ni kupatana marafiki, kujivinjari, kuna vinywaji sana sana, kukaa tu nimetulia na naenda nacheka na wao. Alafu pia kupiga gumza kucheka na wao kuongelea mambo ambayo yamenifanyikia, mambo ambayo yamewafanyikia mambo ambayo yanaendelea kwa dunia, katika nchi yetu hiyo ndo sherehe ambao kwangu inanipendeza kabisaa.

Kila wakati nahakikisha kwamba nimesikiza kenye ambacho nimekosea, naangalia kwa utaratibu, na kama nikusikiza naambiwa na mkubwa wangu ama mwenzangu, mfanya kazi mwenzangu, na nasikiza kwa makini, alafu naangalia ambavyo nimekosea, nini nimekosea, nini sijakosea, nimekosea kiwango gani. Alafu kitu cha pili nafanya ni nachukua hatua ya kuhakikisha ya kwamba nimefanya kitu ambacho nafaa na chukua kosa na angalia kosa na angalia ambavo nigefanya alafu na rekebisha na rekebisha moja kwa moja hadi namaliza ama kwa wakati mwingine kama ni kuelezewa na ni kitu ambacho siezi rekebisha nitafanya, nitaandika ambavyo nigekebisha ama ambavyo nigefanya vizuri ni chukue hatua ya kuandika kile kitu chini naeza andika kwa kompyuta ama naeza andika kwa kitabu alafu, jambo ambalo nitafanya lingine ama kazi ambao nitafanya tena sasa hiyo ndo nitachukua alafu nitaangalia maagizo ambavyo nilikuwa nafaa kufanya vizuri alafu nafuatilisha hivyo hivyo ndo na hakikisha kwamba nimeshugulikia makosa kazini Nz nime shughulikia vizuri.

Nimepata mafanikio kadhaa kama kumefanikiwa ambayo nimepata siku ingine ama hivi juzi nimepandishwa cheo. Nimetolewa kutoka cheo cha chini nilikuwa mdogo wa mkubwa wakubwa wawili lakini kwa wakati huu mimi ndio naangalia kazi naangalia wafanyikazi kama ishirini hivi mimi ndio ambao nikona wao mimi ndio nahakikisha kwamba kila kitu imefanywa vizuri na sio hivyo tu mimi ndio nahakikisha kwamba mkubwa wetu ama ambaye ametuajiri yeye ndio anapata anapata majibu ya kazi kutoka kwangu hakuna mtu anapitia kutoka kwangu ni mimi tu na mkubwa wetu ama tajiri wetu kwa neno lingine alafu utapata kwamba, nimepata kwamba, hii ni kitu ambayo imenisaidia. Imerahisisha kazi yangu, imerahisisha muda wangu kazini, na pia imenipatia nafasi ya kujisikia kwamba mimi naweza fanya kitu ya maana na nafanya kitu ya maana. Na naweza fanya hata vitu zingine mingi na nikue na nifanikishe na nikue mzuri kwake. Naam.

Naamu, napenda sana kulima bustani. Sana sana nikiwa nyumbani, nikienda nyumbani kwa wazazi wangu. Utanipata kwamba nalima bustani kwa sababu wapo ndo kunayo kwa sababu kwa wakati huu mahali ambapo naishi hakuna bustani. Lakini nyumbani utanipata na lima bustani, nimepanda maua, nimepanda maua rembo sana, nina maua kama ngapi, kama tano hivi ambao haifa nani. Kwevo utanipata namwagili ya maji, utapata nanyunyizi ya maji ya subuhi na jioni wakati mingine, wakati mingine unapata ni jioni peki yake, wakati mingine naifanya ya subuhi, alafu utanipata pia na palilia, na palilia vizuri na hakikisha ya kwamba kuna kitu ambacho akifai kua hapo, alafu nahakikisha kwamba kila mmea unapata ambacho kinafa. Wakati mwingine nitapata mauwa yangu kwamba hayako ambavo yanafa mingine hayapatijua vizuri, mingine yamelaliwa na kitu ambacho kama mti mingine mnyama alikuja akakanyaga, mingine mnyama alikuja akauwa mahali akawuma, samahani, akawuma mahali ambapo si pazuri ama panafanya mmea wangu uakawuka. Kwa hivyo, utanipata nafanya hayo yote kwa kwa bustani yangu. Kwa hivyo nao, napenda kulima, napenda kulima sana bustani.

Nilipenda sana sayansi. Sayansi ilikuwa somo ambayo ningekaa wakati wowote, ningesoma wakati wowote, ningechukua muda wangu kufanya kitu, kufanya sayansi. Yani kama tumepatiwa kazi na mwalimu, utanipata kwamba nimeketi kitako naifanya. Kama ni wakati wa mwalimu wa sayansi, utapata nimeketi kitako. Niko na mwangalia namskiza nauliza maswali. Nahakikisha kwamba nimeelewa kitu na nimekishika sikuelewa tu nimekishika na utanipata hadi nakitumia nakitumia kwa maisha nakitumia kwa kila jambo la siku. Niko hivo naam, nilipenda somo ya sayansi na hadi wakati huu naeza sema bado napenda nikieza rudi shule bado nitaifanya.

Kwa huu mwaka tu nimeenda kwa mara moja, utanipata kwa mwezi nahakikisha ama najaribu kuenda kama kwa mara moja hivi. Kwa mwaka mara isipungwe tano nne hivi. Siendi maktabani sana sana miaka ambayo imepita kidogo. Lakini nikiwa shule, nilikuwa shule nilikuwa naenda mara mingi ungenipata niko maktabani kwa wiki mara kama tatu. Kwa mwezi wanipata nimeenda mara sita, lakini wakati huu una mtandao na kila kitu na kutokuwa shule, niko kazini sana sana, siendi huko sana, utanipata najaribu, lakini wakati muda vitu ambavo ziko na maisha ambavo iko, utanipata kwamba si huko.

Naam, napenda kuendesha baiskeli. Nimependa kuendesha baiskeli kutoka utotoni. Nikiwa kama msichana mdogo wa miaka tano, niliomba mzazi, haswa babangu. Aninunulie baiskeli na akakubali na nikajifunza kuendesha baiskeli. Kwa hivyo, nimekuwa nikiendesha baiskeli kutoka miaka tano na hadi waleo. Waleo utanipata sana sana naendesha baiskeli, nikienda kutembea, nikitokea, labda nataka kupunga hewa, nataka kutuliza mawazo, nataka kufikiria kijambo ama kitu ambacho nahitaji, nahitaji kufanya ama wazo ambalo nahitaji litoke kwa akili ama nitimize kitu ambacho kimekaa kwa akili sana sana. Kwa hivo napenda kuendesha baiskeli na niko na naomba na huu mwaka nategemea kwamba nitaweza kutengeneza pesa ambazo naeza nunua baiskeli na naezafanya kitu ya maana nayo naam.

Msimu wa krisimasi, napenda sana huo msimu, napenda kile kitu ambacho kinaendelea msimu wa krismasi, napenda ambavyo watu wako tu kwa, kwa utaratibu fulani, watu kila mtu ako anataka kula, kila mtu anataka kucheka, kila mtu anajisikia vizuri, sana sana pia utapata watu wana pesa, na watu wakiwa napesa hawana mambo mingi, utapata wamefurahia, wanataka kufanya vitu ambavo hawajafanya vitu ambavo wamekua wakitamani kufanya mwaka mzima ama utapata pia huo ndo wakati wanahakikisha kwamba wamefanya mabadiliko kwa maisha yao ama kwa kazini zao kwa hivyo napenda huo msimu sana ju pia utanipata niko hapo pia utanipata huo ndo wakati najisikia vizuri huo ndo wakati labda kuna tupesa nimekuwa niki nikijiekea mwaka mzima kwa hivo hutu tupesa tuko tukotayari mimi kuitumia napenda sana huo wakati ama huo msimu wa krisimasi.

Naam, utanipata wakati mwingi sana, ama kama kama wakati wote, sio wote lakini, lakini utanipata sana sana natumia teknolojia ya sauti, kwa sababu ni rahisi, ni rahisi kushinda kuandika, kushinda niko, nimejaribu kujielezea kwa mandishi, kwa hivyo utapata sauti, sauti ndio natumia sana, sauti ndio nitatumia kuuliza maswali kwa mtandao, sauti ndio, kwa mtandao yaani wa kutafuta maneno ama majibu halafu utapata kwamba pia teknolojia ya sauti inanisaidia na kwa kuthibitisha kitu kwa mfano kitu ambavyo nasema nathibitisha kwa kwa mtandao ama kwa talakilishi kwamba hivyo ndio inafaa kusemwa. Ama wakati mwingine kuandika maneno ama kuandika vitu ambavyo nazifikiria. Kwa hivyo naam, natumia teknolojia ya sauti na naitumia kwa sana.

Naam, mimi ni mtu wa ubunifu, utanipata wakati mwingi kwamba nafikiria vitu kadha wa kadha, nitafikiria ambavyo naeza fanya kitu kwa ambavyo haifanywi, ama najaribu kufanya kitu ambavyo itakuwa rahisi, ama kufanya kitu ambavyo itakuwa haitachukua wakati mwingi ama muda mwingi, na pia utanipata kwamba nimekuwa mbunifu na kazi. Kujaribu kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Na kujaribu kupunguza wakati ambao natumia kufanya kazi yoyote.

Moja ya maendeleo ninayopenda kuona sana ni ujenzi wa barabara. Barabara ambazo tu sio barabara tu lakini pia barabara ambazo zinatusaidia. Barabara ambazo unapita kwa rahisi. Barabara ambazo ni rahisi kupita wakati wowote mchana, iwe usiku, iwe kuna mvua, iwe kuna jua. Sana sana pia wakati wa mvua, unapata kwa barabara za nchi yangu kwa mfano, wakati wa mvua ni ngumu kupita kwa mguu na pia ni ngumu kupita kutumia gari. Kwa sababu barabara ni mbovu, gari zinakwama, wewe mwenye unakwama, unajipata kwamba huwezi hata tokea, ama kama unatokea inakubidi kwamba umefanya vitu mingi. Labda unabeba viatu kama wa kadhaa, unabeba viatu kama mbili hivi, alafu utapata manguo, huvai yale manguo ungevaa kawaida, alafu wakati mwingine unapata hadi wakati, wakati unautumia mwingi, ukilinganisha na wakati ambao kuna kiangazi ama kuna jua.

Naam natumia video sana natumia mchana utanpata mchana sanasana na kwa usiku utantapa natumia mawasiliano ya video kama mara mbili hivi. Utapata kwamba natumia kuwasiliana na wazazi, wazazi nyumbani, wakati mwingine natumia kuwasiliana na marafiki. Ama wakati mwingine ni ya kazi kama ni wakati wanaitaji kuonekana na mkubwa ama tuna mkutano na wafanyi kazi wengine. Unopata yakwamba tunatumia mawasiliano ya video. Ile tu kuwa tuna wasiliana na tuna onana. Tuna elewana kazi tunukifanya kazi ama tukiotikisha onana. Ukazi inakuwa rahisi na kazi inakuwa mzuri na pia kuelewana unapata kwamba ukisha ona mutu na ukimuona akiongea ama ukiona anavokaa ama akiongea kama unamuona. Mawasiliano inakuwa rahisi, inakuwa nyepesi na wakati mwingine inarahisisha atavitu mingi.

Wakati ambao nilileta kijana wangu kwa hii dunia, ama kwa urahisi, ama kwa huru, ama nikiongea kwa lugha ambayo ni siyo ya kufunganisha maneno. Ni wakati ambao nilizaa mtoto wangu, ama kijana wangu. Hilo ndiyo tukio muhimu kabisa kwa saa hii kwa maisha yangu. Ili naweza kumbuka wakati naweza kumbuka matukio ambayo yalikuwa yanaendelea naweza kumbuka ni kama naweza kumbuka kila kitu naweza kumbuka hadi ambavyo nilikuwa nahisi naweza kumbuka furaha naweza kumbuka woga nakumbuka watu ambao walikuwa karibu na mimi nakumbuka vitu ambavyo viliendelea nakumbuka hata maneno na nakumbuka watu wote mtu yeyote ambaye nilipatana naye chenye tuliongea hiyo siku nakumbuka tukiongea na mwandani wangu hiyo usiku akaja mchana mchana ndiyo hiyo shughuli yote ikafanyika kwa hivyo naam hiyo ndiyo tukio muhimu sana kwa maisha yangu hadi wa saa hii.

Naam, naweza kusema ya kwamba napenda, lakini si ati apenda sana, ati ni kitu ambacho kitanifanya, nisifanye kitu ingine ambacho nafaa kufanya. Utanipata sana sana nacheza michezo ya video, wakati ambao sina labda sina kazi ama nahitaji, nahitaji kidogo kupotea kidogo, nisifanye kazi kwa wakati kidogo nipumzike kiakili ama nifanye vitu zingine ambazo. Ambazo nafaa kufanya naam.

Ningependa kwenda mombasa, puwani, diani, kwa diani, kwa mkoma nina mbawo yanafa. Nataka kwenda diani, ningependa kwenda diani. Alafu, ni mjini tu, huko mjini, si huko staki kwenda huko ndani ndani, nataka tu huko mjini. Ambako kuna kile kitu mzuri, kuna watu, kuna burudani, kuna vinyuaji, kuna maji ya baharini, na alafu, nataka kuenda kuogelea, nataka kuenda kupunga hewa, nataka kuenda kupumzika, nataka kuenda kufanya nini, kuezesha akili yangu kupumzika. Na pia, nataka kuenda tu kujionea huo mta na huo mji kwa ujumla. Ninge penda kusafiri na mpenzi wangu? Nam, iyo ndo ndoto. Nataka kuenda naye muandani wangu, nataka tuende wakati kidogo. Lakini, iwele kombo ni wakati ambao tutafuraia na wakati tutafanya kitu chamana. Nataka kutembea na pia nataka kupumzika, lakini kwa sana nahitaji kupumzika, nahitaji kwa ndogo nipumzike kutembea iwe kidogo tu. Naam.

Naam kwa wa sahii nina mkufu ambao niliachiwa na na mama ya mamangu, yani mzazi wake, ni mkufu wa rangi nyekundu, alafu ni mkufu wa kitambo, alafu ni wa feruji. Kwa hivo kwa sahii hicho ndo kitu cha dhamani sana kwangu na pia nimekihifadhi. Na kuwa natumai kwamba nitahifadhi hadi nipatie mtoto wangu. Moto wangu anaeza kaa nacho ama pia atakiendeleza. Apatie mtoto wake mtoto wake, apatie mtoto wake, kitu kama hicho. Naam.

Barua pepe, kwa saa hii hamna, hamna siku ambao nangoja. Sina tegemeo na sina mtu ambaye kwa saa hii kwa wakati huu tunaongea kwa barua pepe. La sana sana utanipata niko kwa simu, naongea kwa simu kwa hivyo teknolojia ndo ya mawasiliano kwangu. Barua pepe ilikuwa ilikuwa na inaitegemea kama miaka kumi ambao imepita nikiwa shule haswa shule kikuu mhm naam, lah. Samahani ni shule kikuu huko huko ndio nilikuwa ninangoja vitu, nangoja mawasiliano kutoka kwa wazazi kutoka kwa marafiki naam.

Ni mezaliwa katika mji wa Kiambu. Ni mji wa mbao umekaribiana na jijiku la Nairobi katika nchi ya Kenya. Nilizaliwa mwaka wa elfu mbili na ni kijiji ambacho kinavutia, kinavitu ambaza kiza kuvutia. Kwanza, la kwanza na haswa ambalo kila mtu analijua na kila mtu analitamani. Kwa sababu ni mji ambao uko karibu na jiji kuu. La pili ni mji ambao si kama jiji la Nairobi, kuna baridi, kuna unaweza lima, kuna uli ukulima, ni mahali ambapo utaishi vizuri, siyati ni mahali ambapo kuna watu, kuna vitu mingi ambapo mnaendelea kama jiji. Alafu la tatu ni ilikuwa karibu na jiji. Kumbuka mambo katha, katha wakatha ni kiwa mtoto. Kwa mfano na kumbuka ni kicheza na marafiki zangu na kumbuka huo wakati ambao ulikuwa maisha ya, maisha haya kwa magumu hata, maisha haya kwa na vitu mingi ambazo azieleweki. Vitu zilikuwa rahisi, vitu zilikuwa mzuri na maisha ilikuwa rahisi kwa mjumlana. Kitu ambacho cha fanya kiambu, mju wa kiambu, ue malumu ni kwa amba ni mjia ambao umekaribia jiji na pia ni mjia amba unatoa, unatoa vitu mingi kuelekea jiji. Kwa mfano ukulima, ukulima unakokua wingi kwa mji a kiambu. Lapili ni kwamba ambavyo kuna kaa, ambavyo kila kitu inakaa, barabaras inakaa, ambavyo jua inawaka huko si kama jiji Leani kuwa kwa ufupi ni maisha ya mji wa kiambu ni tofauti sana na lajiji la Nairobi hata kama zimekaribiana sana. Nahitaji kurudi? Nahitaji kurudi? Na ni mpango ni nirudi kwa kama miezi kadha wa kadha nifanye mambo mbili tatu alafu naweza rudi tena ambapo nakaa kwa sai.

Nahakikisha kwamba tu mawasiliano yako rahisi. Mawasiliano tunawasiliana sana. Kwa siku tunafikiriana na tuna kitu cha kufanya pamoja. Alafu jambo lingine ni kuwa tuna mahali ambapo. Kila mtu anaandika na anaeleza kenye ambacho anafanya kwa siku ama kwa wiki. Kwa hivyo, unapata kwamba, najua kenye mwenzangu anafanya, anajua kenye anafanya. Kwa hivyo, tunawasiliana sana, labda nafanya kitu ambacho kinakaribia kenye anafanya. Kwa hivyo, utapata namuuliza swali, ananiuliza swali. Utapata tunajadiliana kuhusu kitu ambacho, kinatufanyikia kwa pamoja. Alafu, jambo lingine ni mawasiliano ya mtandao. Video kuangalia mitandao ambayo yasaidia na mawasiliano. Utapata sanasana kwamba hayo yanafanyika sana. Kwa wiki unapata tunapatana kama mara nne, kwa mtandao tu. Lakini unapata kwamba hiyo inatuweka pamoja na ina inafanya kazi inakuwa rahisi kufanyika naam, hata tukiwa mbali.

Na kumbuka tukienda kwa mahali ambapo, ukulima, ukulima wa nchi ambapo, kila mtu anonyesha ambacho anachofanya. Sana sana wakulima ambao ni hodari unajua kuna hawa wakulima ambao ni hodari. Unapata kuamba mkulima anaekari katha, anaekari kwa mfano ishirini hivi, alafu zote ameka ngombe. Kwa hivyo, ni kitu ambacho kiufanyika kwa mara kama mwaka, kwa hivyo na nakumbuka hiyo siku ilikuwa wakati wakuanza, na nilikua mdogo, si mdogo vile lakini nilikua shule, shule ya chini, alafu tulienda kama familia kwa hivyo ilikuwa ni wazazi wangu na madugu zangu wawili na ilikuwa siku mzima tulenda siku mzima kwa ivo ni kulahuko ni kutembea ni kujuwana ni kuongea vitu za familia mzazi baba mzazi anatuambia anatuambia nini hadithi za kuchekesha tu hadithi za kitambo hadithi za enzi zao na hiyo ndo kumbu kumbu mzuri ambao niko naayo ya utotoni hadi wa leo.

Lengo ku, ama lengo la muda mrefu ambao niko nalo ni kuwa mkuu, mkuu wa kila mtu, mkuu wa timu zote, si timu tu ambayo nafanya kazi nao ama kazi ya kwangu pekee yake. Nataka kwamba mimi ni mkuu wa kila mtu, mimi ni mkuu wa watu wa kuzungumza, mimi ni mkuu wa kuangalia kazi ya kila mtu, mimi ni mkuu wa fedha ya kampuni, mimi ni mkuu wa wakuu wa wafanyikazi wengine. Naam hiyo ndo lengo ambalo niko nalo na hilo ni lengo ambalo itachukua muda lakini ni lengo langu kwa sai kazini.

Sijajaribu sana kuchora, lakini kupaka rangi nimejaribu na nilipenda. Nilipenda kupaka rangi, kwaivo naweza sema napenda kupaka rangi. Uo wakati ambao nilipaka rangi, nilikuwa napaka rangi ya kijani. Kwa chumba, chumba cha kulala. Na ulikuwa wakati mzuri, nilijihisi kwamba naezafanya vitu mingi. Si vitu tu ambavo nimeishi kufanya ama ambazo akili yangu zinaniambia tu naeza fanya ama nafanya.

Naam, napenda sana kutembea kwa miguu, utanipata kwamba jioni, jioni natokea tu, nataka tu nitembea kwa miguu, hua nahisi nikama napumzika, napumzika mgongo, napumzika miguu, unapata hadi mawazo yanapungua ama mawazo yanakuwa nyepesi kushinda venye nimekuwa siku mzima. Na wakati mwingine unapata hadi ni kama nafanya zoezi, nafanya mazoezi, mwili unakuwa mzuri, unapata afya imekua mzuri, unapata nimehitaji maji na inamanisha nikihitaji kunywa maji, mwili hufanya kenye ambacho ya, wafaa ufanye.

Nahakikisha tuu nimeelewa kila mchakato niwa kazi gani, unafanya nini na unahitajika kivipi na unahitajika kwa kazi gani haswa. Kwa hivo utapata wakati wowote kuna kwa mfano mchakato umpia. Na hakikisha kwamba nimepitia maneno ambayo unafaa nifwate na fuatilia vitu ambazo zinafa ziangaliwe ndo kukamilisha huo mchakato. Alafu jambo lingine ni kuhakikisha kwamba mchakato unaendanisha na kazi ya huo wakati na haswa kazi yangu ambao naifanya kwa kila siku naam hivyo ndoo na hakikisha kwamba na boresha mchakato wowote ama mchakato kazini.

Naam, nimefuga mnyama hata wa saa hii ni kona mnyama, ni kona mnyama paka. Jina yake ni Kaspa, ni paka mweusi, mweusi, halafu, samahani, ana madoa-doa ya nyeupe. Na masikio yake pia ina ni nyeusi, lakini madoa-doa nyeupe ni mingi ku, ukilinganisha na ambayo iko kwa miguu na mkia. Nilimpata lini, nilimpata miaka nne ambayo imepita naam, nilimpata mwaka wa elfu mbili, ishirini na moja. Na kwa hivo huu mwaka ata kuwa anafikisha miaka tano, amezeeka naam halafu anapenda usiku wa saa hii, anapenda kutoka nje tu, anapenda atoke nje. Ashinde huko akibarizi akibangaiza halafu masaa ingine unampata amerudi. Anarudi kula. Anapenda kula chakula chochote. Kwa saa hii anakula chakula chochote. Lakini sana sana. Anapenda nyama na anapenda maziwa. Nyama ambayo imepikwa haswa ya kuku halafu nini ingine nimcheshi, nimcheshi sana. Anapenda kucheza. Lakini hivi juzi ni kama anazeeka ama ni kama hatumfurahishi tena. Hachezi kama kitambo lakini bado anacheza. Wakati mwingine ataketi tu au afikirie tu akuchezeshe. Na mfanye tu vituko na yeye.

Siku mingi utapata nakaa usiku hadi wa saa tano, ama wakati mwingine nitakaa hadi saa nne tu. Lakini kwa hivyo, sasa, siku mingi ni hadi saa tano. Saa tano ya siku, hio ndo wakati hiyo ndo najitayarisha kulala. Halafu kulala unapata, sasa nitalala labda saa sita ya usiku. Halafu nilale saa sita ya usiku nilale hadi asubuhi alfajiri alfajiri ya kutoka saa moja hio ndo masaa naamka halafu inalingana nikilala saa tano. Na alafu nimke saa moja inamaanisha kwamba nimetosheka usingizi mwili wangu uko sawa nimepumzika na naeza sasa fanya vitu nalala lakini nikilala usiku usiku sana usiku wa manane kwa mfano saa kumi usiku ita bidi kwamba nimeamka angalau saa tatu hapo ndio mwili utakuwa umepumzika vizuri na uko sawa kuendelea na kuanzisha siku yaani.

Natumia WiFi, WiFi ndo natumia kwa kila siku, natumia na simu, alafu data, data utapata natumia wakati ambapo, wifi imeenda chini ama wifi imepotea ama kwa huo wakati hauko, haiko ama pia mfano mwingine ni kwamba stima imepotea, stima imepotea kwenye tunaishi ama imepotea nchi mzima. Kwa hivyo, hapo ndo utanipata wifi ndo. Ah, si ya data ya simu. Ndo natumika, yatumika sana kwangu. Nakini wakashimu ingine wowote ambao vitu ziko sawa, zinaenda salama, zinaenda sambamba. Natumia wifi. Kila sana, kila siku.

Na wakati wowote ambapo napatana na teknolojia mpya na inanipa ruhusa ama nafasi ya kujaribu na jaribu kwa sababu napata kwamba kila saa ama kila wakati wakati teknolojia mpya ina kuja. Ya jana kitu mpya, ya jana kitu ambacho hatujui ama sijui kitu ambacho mbeleni ningedha ni hala haki hizi fanyika ama ni kigumu ama hakuna venye neza kuwa uneza kifanya na teknolojia alafu teknolojia mpina kuja mwishani yalafu unuona ambavo inafanya icho kitu kiwe rahisi na unabaki tu umeshangaa, unabaki nafuraha, unaba kitu yani yako. Kwa hivo nikipata wakati wowote ni ama fursa yoyote ya kujaribu teknolojia mpya najaribu napenda sana.